Ndiyo, napenda kupiga picha, hasa nikiwa nje, napenda kuna sa mandhari ya asidi, mwanga wa jua na matukio ya kila siku, kupiga picha hunisaidia kutulia na kuona vitu kwa mtazamo tofauti, hata kwa simu, napata furaha. Kujaribu pembe mpya na kuhifadhi kumbukumbu muhimu, ni njia rahisi lakini ya kuridhisha na kujieleza.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni Simu Janja. Naitumia kuwasiliana, kupata taarifa, kupanga shughuli zangu na hata kupiga picha. Pia hunisaidia kazini kupitia barua pepe na programu muhimu. Simu imefanya maisha yangu iwe rahisi zaidi na kuwa kila siku kiko karibu nami.

Tuseme napenda kuwa mahali penye utulivu na hewa safi. Sehemu zilizu karibu na asili kama bustani au maeneo ya nje. Maeneo haya hunifanya nijisikie huru na nikiwa na amani. Pia napenda mahali pasipo na kelele nyingi ambapo naweza kufikiria vizuri au kupumzika. Mazingira mazuri huniongezea nguvu na umakini zaidi.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuzugumza wazi na kusikiliza maoni ya kila mtu. Mimi hupanga kazi kwa usawa na kuhakikisha kila mshiriki ana jukumu lake huku nikitoa msaada wangu pale unapohitajika. Pia mimi hupongeza mara mingi na kujaribu kuwaongeza morali kwa kuatambua kwenye mafanikio yao na kusherekea pamoja nao. Mazungumzo ya mara kwa mara na kufanya mazoezi ya pamoja husaidia kujenga uhusiano na kuaminiana na mshikamano.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii huniwezesha kuwasiliana na marafiki kupata habari na kufuatilia mada zinazovutia. Pia ni njia mzuri ya kushiriki mawazo na kujifunza kutoka kwa wengine. Hata hivyo, hutatizwa sana na mara nyingi napanga muda maalum ili nisichanganyikiwe na kazi. Au nisipoteze usingizi.

Mimi huwa nahisi nafanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi. Apo akili yangu inakuanga iko makini. Nikiwa na nguvu ya umakini wa juu asubuhi hunisaidia kupanga kazi muhimu. Kwanza na kuanza siku kwa ufanisi. Wakati mwingine nikihitaji kufikiria kwa kina au kuunda mambo mapya napata mtazamo bora zaidi na utenda tuseme utendaji mzuri zaidi wakati wa asubuhi.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu na sababu ya kupenda kutembea kwa miguu ni kwa sababu kunasaidia mwili kuwa na afya na hunipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu, pia napata hewa safi ya kufurahia mazingira yanayonizunguka, kutembea ni njia rahisi ya kupunguza msongo na kuongeza nguvu hasaa nikiwa nimechoka au nataka kupumzika kidogo.

Mimi huenda maktabani mara chache kwa sababu napendelea kusoma nyumbani au kutumia mtandao kupata taarifa. Lakini napenda sana kuenda maktabani wakati nina muda. Hasa kuangalia vitabu vipya au kutafuta tahajia zakina. Kwa kawaida ningeenda angalau mara moja kwa wiki. Lakini wakati mwingine inaweza kuwa marambili au zaidi ikiwa kuna mahitaji ya utafiti. Au kusoma vitabu vya kipeke.

Mimi huoga maramoja kwa siku. Kawaida asubuhi ni napoamka. Hii inanisaidia kuanza siku yangu vizuri na kuwasafi. Wakati mwingine, kama nimefanya mazoezi au nimeji husisha na shughuli zinazo washa joto, mimi huenda nika ogamara ya pili. Kuoga kuna nipa hisia ya usafi, faraja na nishati. Pia husaidia kupunguza uchovu.

Mimi husaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali, ndogo lakini zenye maana. Huwa nashiriki katika shughuli za usafi wa mazingira, kusaidia majirani wakati wanapohitaji msaada, na kushiriki maarifa yangu kuwa shauri wengine. Pia, mimi hujitolea kwa muda wangu kushiriki miradi ya kijamii au kuchangia pale inapowezekana.

Kumbu kumbu yangu nzuri ya shule ni siku ya sherehe ya mwisho wa muhula. Tulicheza michezo, tukashiriki tamasha la sanaa na kila mtu alikuwa na furaha sana. Nilifurahia sana kushirikiana na wenzangu, kucheka pamoja na kuimba kwenye tamasha la shule. Pia nilikumbuka walimu waliotupa moyo na kutushangilia. Jambo lililonifanya nijisikie muhimu. Siku hiyo ilikuwa ya furaha na mshikamano na kila mara ninapo ikumbuka unifanya nicheke na kuhisi upendo na ushirikiano wa shule.

Mimi na wafanyikazi wenzangu uwasiliana kwa heshima na kwa uwazi. Kila wakati tunapokuwa kazini, tunashirikiana kwenye kazi, tukibadilishana mawazo na kufafanua majukumu. Nikikutana na changamoto, mimi huwauliza maoni yao na pia, huwapa msaada wanapohitaji. Tunatumia mazungumzo ya kawaida. Simu na mara nyingine barua pepe au ujumbe mfupi ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa.

Ndiyo, nimewaifikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hilo univutia kwa sababu linanipa uhuru wa kufanya maamuzi na kutekeleza mawazo yangu binafsi. Nimewaifikiria biashara ndogo inayohusiana na huduma na uja siri ya mali wa mtandaoni ingawa bado, ninaendelea kujifunza na kupanga. Ninaamini kwa nidhamu, maarifa na uvumilivu biashara inaweza kukua na kuleta faida.

Tuseme hapana, mimi sipendi kueka picha zangu mtandaoni. Nafikiria ni muhimu kulinda faraha na usalama wa picha binafsi. Badala yake napenda kushiriki habari, mawazo au uzoefu bila kutumia picha zangu. Pia husaidia kuepuka matatizo yanayo weza kutokea kutokana na mtandao na kuhakikisha taarifa yangu ama zangu binafsi zinabaki salama. Ikiwa nilazima kushiriki picha ninge chagua zile zisizo na taarifa za binafsi au za hatari.

Tunda ninalolipenda zaidi ni embe. Nalipenda kwa sababu lina ladha tamu, harufu mzuri na linaweza kuliwa kwa njia nyingi tofauti. Naweza kukila likiwa mbichi, kikiwa limeiva au hata kutengeneza juisi. Pia embe lina virutubisho vingi kama vitamin C na E ambavyo husaidia afya ya mwili.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kwanza kuweka malengo siku ya jumapili. Naandika kazi muhimu na kuzipanga kulingana na kipaumbele na muda. Kila siku nina orodha fupi ya mambo ya kufanya ili nisiwe na msongamano. Pia naweka muda wa mapumziko na marekebisho endapo mambo yatabadilika. Mwishoni mwa wiki napitia nilichofanikiwa na kupanga maboresho ya wiki ifuatayo.

Lengo langu la muda mrefu, kazini ni kuendelea kukuza ujuzi wangu na kuwa mtalamu, anayetegemewa katika eneo langu. Nataka kufikia nafasi ya uongozi, ambapo naweza kufanya maamuzi yenye athari, chanya, kwa timu na shirika. Pia nina lengo la kuendelea kujifunza, kukubali mabadiliko ya teknolojia na kuchangia ubunifu kazini. Mwishowe natamani kazi yangu ilete thamani kwa jamii na kuridhika mimi binafsi.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazini ni kusimamia muda wakati majukumu ya napoongezeka kwa ghafla. Wakati mwingine mawasiliano ya siyo wazi husababisha kuchelewa au makosa madogo. Pia kukabiliana na msongo wa kazi na matarajio makubwa. Huhitaji nidhamu binafsi. Hata hivyo nachukua changamoto hizo kama fursa ya kujifunza. Kuboresha mipango yangu na kuimarisha ushirikiano na wenzangu kazini.

Ninapoanza kazi kwanza najipanga kiakili na kupitia ratiba ya siku. Naangalia kazi muhimu zaidi na kuweka vipaumbele kabla ya kwanza. Kisha napitia barua pepe au ujumbe muhimu ili nijue mambo yanayohitaji ninayohitaji kuangalia kwa haraka. Baada ya hapo, ninaanza na kazi ngumu au ya msingi zaidi nikiwa bado nina nguvu na umakini wa kutosha.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa uzoefu wa kufurahisha sana. Nilifurahia kuona wasani wakitumbuiza moja kwa moja na kushirikiana na mashabiki wengine. Muziki mwanga na nishati ya watu vili nifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia ilinipasa ama ilinipa nafasi ya kupumzika kusahau msongo wa kazi na kufurahia sanaa ya muziki kwa ukaribu zaidi.

Napendelea ti shati kuliko shati katika maisha ya kila siku. Ti shati hunipa uhuru na faraja zaidi hasa wakati wa kazi zisizo rasmi au mapumziko. Ni rahisi kuvaa na huendana na hali ya hewa ya joto. Hata hivyo, ninapokuwa na mkutano muhimu au tukio rasmi. Mimi huchagua shati kwa sababu linaongeza muonekano wa heshima na kujiamini.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda ni juusi ya machungwa. Napenda juisi ya machungwa kwa sababu ni tamu na yenye harufu mzuri na pia hunipa nguvu za haraka. Juusi ya machungwa napenda kukinywa jioni au wakati wa mapumziko. Hasa siku za joto, juisi ya machungwa hufanya nijisikie kando ya furaha na afya na mara nyingi huniletea kumbukumbu mzuri za familia na nyumbani.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Ngoma hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuwachilia msongo wa kazi. Pia kucheza ngoma hunifanya niwe karibu na marafiki na familia na kuniboresha kimoyo na kimwendo wa mwili. Napenda hasa ngoma za kitamaduni na zile za kisasa. Zenye midundo yenye nguvu kwa sababu zina nifanya nicheze na kujisikia huru. Ni burudani inayofanya ama ninayopenda kuifanya karibu kila siku.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga mara chache. Napenda hasa kwa sababu hunisaidia kupumzika, kuimarisha mwili na akili na kupunguza msongo wa kazi. Vile vile yoga unifundisha kudumisha utulivu na umakini. Jambo linayonisaidia katika shuguli zangu za kila siku. Ingawa, sijazoea sana. Kila wakati ninapofanya, ninahisi nguvu mpya na hisia ya furaha ndani yangu.

Mara nyingi asubuhi mimi hula chapati au mayai yenye mboga kidogo pamoja na chai au juisi ndogo. Napendelea chakula hiki kwa sababu hunipa nguvu za kuanza siku na nirahisi kutengeneza na kinaimarisha mwili kwa muda mrefu. Pia mara nyingine mimi hula matunda kama ndizi au maembe kidogo ili kuongeza vitamini na nishati. Kila subuhi mimi hula hii ili kunisaidia kuamka vizuri na kuanza kazi kwa mtazamo mzuri.

Ndiyo, mimi hugawanya taka zangu mara zote. Ninaweka taka za kaboni kama mabaki ya chakula katika chombo kimoja. Na taka zisizo weza kuoza kama plastiki, karatasi au chupa katika chombo kingine. Hii hunisaidia kulinda mazingira na kurahisisha tuseme utunzaji wa taka. Pia mara nyingine, mimi hutumia tena baadhi ya vitu kama maboksi au chupa badala ya kuwatupa ili kupunguza taka na kuchangia utunzanji wa mazingira.

Ninapo jihisi, ninapo subiri kwenye mstari kidogo najihisi uvivuni au kuchoka. Haswa kama ni mstari mrefu hata hivyo, najitahidi kuwa na subira na kutumia muda huo kwa mambo madogo kama kusoma katika simu au kufikiria mipango ya siku. Pia, mimi hujaribu kuona upande chanya kama kuwa na muda wa kutafakari ama kupumzika kidogo. Kwa ujumla nahisi uvumilivu ni muhimu ili kusubiri kwa amani bila hasira.

Wakati umeme unapokatika, kwanza nahakikisha nafanya kazi kwa usalama na kuzima vifaa vyote vilivyo kwenye stima ili kuepuka hatari. Kisha napumzika kidogo au kufanya kazi zisizotegemea umeme kama kupanga ratiba, kusoma vitabu au kupanga mawazo yangu. Mara nyingi mimi huangalia habari au ujumbe kupitia simu ikiwa betri bado iko. Pia naangalia muda kutokea kwa umeme ili kuendelea na shughuli zangu kwa utaratibu salama.

Ninaifadhi data zangu kwa kutumia njia nyingi salama. Kwanza kabisa napanga taarifa kwa makundi, kama vile kazi, kumbukumbu binafsi au faili muhimu. Kisha natoa nakala za backup kwenye vifaa vingine vya kuweka data kama vile kompyuta, simu au kuhifadhi data za mtandaoni ili kuhakikisha hazipotei. Pia nahakikisha nywila au usalama wa data unaifadhiwa na kupitia mara kwa mara ili kufuta zisizohitajika.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na mawasiliano. Kompyuta hufanya kazi kama kuandika ripoti, kupanga ratiba au kufanya utafiti pia. Iwe rahisi hutumika kuwasiliana na wenzangu kupitia barua pepe au programu za ujumbe. Jambo linano rahisisha mawasiliano kazini. Wakati mwingine pia hutumika. Ama mimi hutumia katika burudani. Kama kutazama video ama kusikiza mziki. Kwa ujumla, tuseme kompyuta hunisaidia kuwa na ufanisi. Kupanga vizuri na kuunganisha kazi na maisha binafsi.

Napenda kununua vitabu zaidi kuliko vitu vingine. Napenda kusoma, kujifunza mambo mapya na kupata mawazo tofauti kupitia vitabu. Pia mara nyingine mimi hununua vifaa vidogo vya ofisi au vitu vinavyo husiana na burudani. Lakini vitabu vina nafasi ya kipekee. Kila ununuzi wa kitabu huniletea furaha na kuniacha na maarifa mapya. Jambo linalonisaidia pia katika kazi na maisha ya kila siku.

Uwezo ni naopenda kuwa nao ni kudhibiti wakati vizuri na kufanya mambo kwa ufanisi. Hii inanisaidia kukamilisha kazi zote bila msongo, kupanga vipaumbele na kutumia muda wangu vyema. Pia napenda kuwa na uwezo wa kujifunza haraka ilikuwelewa mambo mapya kwa urahisi. Uwezo huu hufanya kazi ama inaezafanya kazi zangu ziwe rahisi. Kunisaidia kufani kisha mae malengo yangu na kunipa uhakika wa kuwa tayari kwa changamoto mpya na kazi au maishani.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kijapani. Ningependa kwa sababu ni tamaduni ya kipekee yenye ina maandishi, mazuri, yenye alama za kipekee. Na inafungua fursa ya kuelewa muziki, filamu na historia ya japani. Kujua lugha hii inawezanipa kuelewa zaidi watu wa kijapani na kudumisha mawasiliano ya kimataifa.

Ndio, napenda mvua. Ufanya mazingira kwa tulivu na yenye utulivu wa kipekee. Napenda hasa sauti ya mvua inavyo nyesha kwenye paa au majani. Kwani hunifanya nijisikie tulivu na kufikiria mambo kwa utulivu. Pia mvua hufanya hewa kuwa safi na hunipa hisia ya kukaribishwa na asili. Mara nyingi huinua hisia za furaha na kubukumbu mzuri. Na hunifanya ni nishauke msongo huu wa kazi au shuguli za kila siku.

Na uyanisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kuweka mipaka na kupanga muda vizuri. Mimi huweka muda maalum wa kazi na muda wa familia, marafiki au burudani ili kila jambo lipate kipaumbele chake. Pia napanga ratiba yangu ili nisikose muda wa kupumzika au kujifurahisha. Hata wakati kazi tuseme inakuwa nyingi kwa kutumia teknolojia na kupanga awali ninahakikisha kazi haivurugi maisha binafsi ya kila siku.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, kwanza ninahakikisha mawasiliano ni wazi na ya mara kwa mara kupitia barua pepe au simu au programu za kompyuta mtandaoni. Kila mtu anaelewa majukumu yake na muda wa kukamilisha kazi, pia napanga mikutano ya mara kwa mara ili kufuatilia maendeleo ya tuseme nakushughulikia changamoto mapema kutumia nyaraka za pamoja na mifumo ya mtandaoni ambayo huraisisha ushirikiano. Kwa ujumla, nidhamu, uwazi na uratibu hufanya timu ya mbali iwe ama ifanye kazi kwa ufanisi mkubwa.

Napendelea mchanganyiko wa kufanya kazi pekeyangu na kufanya kazi na wengine. Nikifanya kazi pekeyangu huwa mimi huwa na umakini mkubwa na naweza kumaliza kazi haraka bila vikwazo. Lakini kufanya kazi na wengine hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo, kujifunza mitazamo tofauti na kupata suluhisho bora. Kila mtindo una faida zake, hivyo huchagua kulingana na aina ya kazi na malengo yaliyopo.